Siwezi kuishi siku moja bila teknolojia kwa sababu imenifanya maisha kuwa rahisi na yanye ufanisi. Teknolojia huniwezesha kuwasiliana na familia na marafiki, kufanya kazi au masomo mitandaoni na kupata habari ya burudani kwa haraka. Pia huchangia kusimamia shughuli za kila siku kama malipo, safiri na kupanga ratiba.

Ninapohitaji msaada kazini napata mtu mwenye ujuzi au uzoefu zaidi. Kisha ninaeleza tatizo kwa uwazi, pia ninauliza maswali maalumu ili kuelewa hatua za kufuata. Na mara nyingine natumia rasilimali za kampuni kama mwongozo, mafunzo au mfumo ya ndani. Hii hunisaidia kutatua tatizo haraka na kwa usahihi bila. Kuchanganya wengine.

Nishawai kufanya kitendo cha wema kwa kusaidia rafiki au jirani katika hali ngumu. Kwa vile kumsaidia kubeba mzigo, kutoa ushauri wa muhimu au kumsaidia kifedha kidogo pale kilihitajika. Kitendo hicho kilifanya nijisikie furaha, kuridhika na kuimarisha uhusiano mzuri na wengine.

Napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu huchangamsha akili, hujenga mikakati na kunifundisha kushirikiana na kushindana na heshi kwa heshima. Pia michezo ya ubao hutoa burudani na changamoto ya kufikiri. Huku ikipanua uvumbuzi na mbinu za kutatua matatizo.

Kipawa ninachokosa ni uvumilivu wa muda mrefu wakati wa shinikizo kubwa. Pia mara nyingine napata taabu kudhibiti msongo wa mawazo haraka na kushughulikia watu wasioeleweka au wagumu bila kuchoka. Hata hivyo, nitajitahidi kujifunza na kuboresha tabia hizi ili kuwa bora zaidi kazini na maisha ya kila siku.

Naweka malengo ya kila mwezi kazini kwa hatua hizi, kuzitambua kwanza, kuandika malengo, kuyagawa katika hatua ndogo, kueka kipaumbele, kukagua maendeleo. Hii ni njia husaidia kudumisha umakini, ufanisi na kufanikisha malengo kwa wakati.

Ningependa kujifunza kijapani au kichina, kwa sababu zinafanya iwe rahisi kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti. Pia zinafungua fursa ya kazi, kusafiri na kufahamu historia na utamaduni wa kipekee. Zaidi kujifunza lugha mpya kunaboresha akili, kumbukumbu na ubunifu.

Naenda maktabani mara kadhaa kwa mwezi. Hasa pale ninapojitahidi kusoma vitabu. Kufanya utafiti au kupata taarifa za elimu. Kutembelea maktaba kunanisaidia kupata maarifa mapya. Kuzingatia utulivu wa kusoma. Na kuongeza ujuzi wangu wa kitaluma na binafsi.